Mara nyingi wikendi, mimi huwa napumzika na kujifurahisha baada ya wiki yenye shugli nyingi, napenda kutumia muda wangu kuangalia filamu au kusikiliza mziki ili kupumzisha akili. Pia mara nyingine napenda kukutana na familia au marafiki au kufanya shugli za kujifunza na hobby zangu kama kupika na kuchora. Wakati mwingine pia napanga wikendi zangu kwa kufanya kazi ndogo za nyumbani au kujiandaa kwa wiki ijayo. Kwa kawaida weekendi ni muda wangu wakufurahia kupumzika kufanya mambo niliyoyapenda.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali na sukuma wiki au nyama kwa sababu kimekua kikiliwa nyumbani tangia nikuwe mtoto na pia kinanipa hisia ya nyumbani ugali hunishibisha vizuri na kunipa nguvu hasa ninapokuwa na kazi nyingi au siku ndefu Nikichanganya na mboga kama sukumawiki au kunde na wakati mwingine nyama au samaki na hisi mlo wangu ukokamili na wenye afya pia napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi kupatikana hakiitaji garama kubwa na kinaladha nzuri hasa kikiandaliwa kwa njia ya kienyeji kwa ujumla chakula cha jadi hunikumbusha familia utamaduni wetu na hunifanya nijisikie nimeridhika zaidi.

Nilipokuwa ututoni, nilikuwa ninapenda kucheza mchezo ya nje na marafiki zangu, kama kuruka kamba, kuficha na kutafuta na kucheza mpira, nilifurahia sana muda wakua huru bila mawazo mengi kucheka na kushirikiana na wenzangu, pia nilipenda kusikiliza hadithi za kutoka kwa wazazi au wazee jioni, hasa hadithi za mafunzo ambazo zilitufundisha maadili na heshima utotoni ulikuwa kipindi cha furaha ndoto nyingi na kujifunza mambo mapya bila hofu na kumbukumbu hizo bado hunifanya na tabasamu hadi leo.